Mimi natumia wi-fi zaidi kuliko data ya simu napenda wi-fi kwa sababu ni ya uhakika na inaraisisha kufanya mambo mengi bila kuwa na wasiwasi wa kuisha haraka kazi nyingi ni nazofanya zinahitaji internet ya muda mrefu kama kutafuta taarifa kusoma au kufanya kazi mtandaoni na wi-fi hunifanya nifanye hayo kwa utulivu.Pia wi-fi hunisaidia kuokoa gharama kwa sababu ukitumia data ya simu mara kwa mara inaweza kuisha haraka hasa unapofanya kazi nzito, kupakua faili au kutazama video. Kwa kutumia wi-fi nina uhuru wa kutumia intaneti kwa muda mrefu bila kuangalia sana matumizi Hata hivyo, kuna nyakati ambazo natumia data ya simu hasa pale ambapo hakuna wi-fi na nikiwa safarini, lakini kwa jumla wi-fi ndio chaguo langu kwanza kwa sababu ni rahisi thabiti na inanipa mazingira mazuri ya kufanya kazi bila usumbuvu.

Mimi natumia programu kadhaa kwa mara. Asa sile zinazonisaidia katika mawasiliano kazi na kujifunza kwanza kabisa natumia whatsapp sana kwa mawasiliano na familia marafiki na pia kwa maswala ya kazi. Ni raisi kutumia na inaniraisisha kuwasilisha kuwasiliana haraka. Pia natumia youtube mara nyingi. Hapa natafuta mafunzo ya habari na maelezo ya vitu mbalimbali. Nikipata jeans jambo lisiloelewa. Nisiloelewa, mara nyingi naingia YouTube kujifunza zaidi ni kama darasa la wazi linalopatikana muda wowote Programu nyingine ninayotumia ni mara kwa mara ni Google Kwa ajili ya kutafuta taarifa kusoma makala au kupata majibu ya maswali mbalimbali.Pia natumia Gmail kupokea na kutuma barua pepe Asa zinazousiana na kazi au mambo muhimu.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni kujua kwamba kazi yangu inachangia mtakeo chanya Napenda kuona mtakeo ya chithihadha zangu kama ni kufanikisha mradi kumsaidia mteja au kukamilisha jambo ambalo linaboresha maisha ya wengine Hii inafanya nijiskie kuwa na maana na kunipa nguvu ya kuendelea kujufunza pia kutambuliwa na kuthaminiwa kunanipa motisha kubwa Wakati mwenzangu au bozi wangu anatambua kwa kazi nzuri, huo najisikia furaha na kuridhika. Hii unikumbusha kwa jitihada zangu haziko bure na kwamba kila kitu ninacho fanya kina damani. Zaidi ya hayo, ndoto ya zangu pinafsi ni malengo yangu ya maisha. Unipa motisha, najua kazi ninazo fanya leo ndiso, nsaidia kufikia malengo makubwa kesho. Hii inanisaidia nisikate tamaa hata pale changamoto Sinapo tokea.